Nafikiri sifa nzuri kwa kiongozi mzuri inakuanga asikue mwenye mula rushwa. Akuwe mtekezaji wa kazi vizuri na apende wanainchi wake sababu sasa kama hatapenda wanainchi si ata watesa. Na sasa najua sisi huku Afrika na juanga kuna viongozi hawapendi wanainchi wao. Wanataka kuwatumia na kuwaibia. Na sasa najua sisi hatutaki hivyo. Na nafikiri mawazo ya wanainchi imeanza kubadilika. Wameanza kuona hawa ni wanyafanyakazi wetu. Sisi si watumwa wao. Sisi si walipakodi bure. Tunatakana pia tunapata manufaa kama walipa kodi. Na nafikiri hiyo inda inaendele kubadlika. Na unaona Afrika yaanza ku amka. Na inaaza kutafsiri hayo. Inaanza kuona ukweli wa hao watu kwa sababu wengina wao ni wakoloni, wakoloni weusi na sisi hatuwataki, hatuwataki kabisa.

Lengo yangu tu ni kubobea kwa ile kazi nafanya kwa sasa, nikuwe mmoja wa wale watu wanasifika sana kwa ile kazi. Na kufika hapo, najua lazima ujitahidi, na lazima uendelee kujiendelesha polepole kwa sababu kazi huwa inabadlika. Unajua wanasemanga mabadliko huwa hafiki mwisho. Na ndio ndo kitu najaribu nihakikishe kila wakati naendelea na mabadliko. Na mabadliko yakifanyika na pia mimi ninakuwa tayari na nabadlika na hiyo mabadliko. Sasa ndio nataka nifikie lengo yangu kuu ni kubobea kwa ile kazi nafanya.

Kuna kazi nilikuwa nafanya, ilikuwa kwa ina kulikuwa na watu sita walikuwa wakiifanya na mi ni mtu mmoja na niliweza kujitahidi nikaa fanya kazi mzuri kuliko watu sita, sasa kwangu hiyo ni sifa mzuri. Inafanya roho yangu inatulia na najua naelekea mahali nataka. Hiyo ndio naweza sema ni fanikio kubwa kwangu sababu unajua ukifanya kazi na mkubwa wako akwambie tulikuwa na kulikuwa na watu walikuja hapa sita na wao walishindwa na hii kazi na wewe umefanya kazi mzuri kuwaliko. Hiyo inanituliza roho na napata nimependa. Hata inaniambia naeza bobea kwa hii kazi.

Huwa sivai miwani sababu na huwa navaanga miwani hizi sheds, hizi za kunini kukinga jua, lakini sivaangi zile za kufanya macha yako yaone vizuri zaidi. Natumianga zile tu za kunini jua, ndiyo sababu sa zingine unajua ukitoka macho yako inakaa, inapigwa na ile jua kabisa na macho yako nikaa inatoa machozi saa zingine. So saa zingine unajua huwa unakinga tu hiyo macho afadhali hizo nyuki isigonge macho yako lakini pia sa zingine huwa natokanga bila hizo sheds lakini napendanga sheds saa zingine nikitembe kidogo inakuanga starehe yake tu inakuanga na starehe yake lakini si kila wakati lakini kusoma siwezi vaa miwani ni kusoma naweza soma vizuri kabisa.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa naenda nafikiri kwa cinema, uwone kipindi moja ama mbili. Na baada hiyo unaeza kula mahali pazuri kama ni mahali kama restaurant hivi. Ama unaenda kwa ivo, mahali pazuri tu ukule chakula, siyo ukulangi kila siku. Ujaribu ukule kitu tamu hiyo siku, kitu napenda. Nafikiri shuguli kama hizo ndo zinakuanga wakati wa sharehe kama hizo.

Nafikiri ile programu mi hutumia ni zile za kuwasiliana. Kama Whatsappu, TikToki, ata Instagramu Hizo zote huwa nazitumia kwa sababu mi hupenda kuwasiliana na watu. Na kuelewa nini inaendelea kwa dunia. Kwa sababu ukikaa hapo, dakika mbili tatu napata hoja mpya. Kila wakati na kila mtu anatoa hoja zake sasa ukikaa hapo lazima unapata mawai. Unapata maoni hata saa zingine unapata fikra mpya So huwa napenda kukaa hapo ndio nielewe nini inendelea na dunia sasa huwa nazitumia kila siku na huwa zinanisaidia sana kujua nini inaendelea.

Nafikiri kutathminiwa kwa kazi ni muhimu na ni lazima pia ujikakamue ili kila wakati zinakuja usiwe na hofu ama kushtuka sababu wajua ile kazi unafanya ni mzuri na unajua ata zikija hauna wasiwasi yoote. Na pia kitu ingine muhimu nafikiri ni lazima uakikishe vile vitu vinabadilika hata kwa kazi, pia we unabadilika nazo. Si unwachwa nyuma, sasa ndio, hata hizi thatmini zikija uko sawa na hauna chochote ya kukushtua.

Ningependa kuenda misri ili nione zile piramidi zao na pia zile sanamu zao kubwa hizo wame metegeneza na hao miungu wao walikuwa wakiwaabudu. Najua misri ni zile ufalme za kwanza za kibinadamu za historia ile ya dunia. Sasa ni lazima ukienda pale ujue watu wa kitambo waliokuwa kabla sisi walikuwa vile walikuwa wakiishi. Na pia hizo piramidi zao vile ni kubwa bado yanashtua wanasayansi na wanao wajenzi wa leo kwa sababu hatuwezi zijenga tena. Sasa ningependa kuona hizo, iyo miujiza ya kidunia ile kila mtu anasifia misri.

Ikifika upande wa pesa nafikiri mi huhifadhi pesa na hii mfumo mpya wa crypto na pia huwa nahakikisha pia ukona kitu kwa akaunti yako ya benki. Sasa vile huwa una tumia pesa zako ndio itaamua vile pia nafikiri unaeza hifadhi pesa zako. Sababu kama unalipwa na Mpesa, itakuwa ngumu sana uende kwa benki na mshahara yako inaingia na Mpesa. Sasa labda utakuwa unatumia mshwari. Sasa ndo kwangu mii natumianga benki na pia kuna hizi hizi platformu za mtandao kama PayPal. Unaacha pesa tu inakaa hapo, ijapokuwa saa zingine PayPal kwetu haikuwangi mzuri sababu huwa na wanafungia pesa bila hatia na lazima malize kesi ndo upate pesa zako ziku uletewe pesa zako sasa hapo ndo shida mi nakuwanga nayo na paypal lakini crypto naona siku hizi nimekua mfumo mpya na watu wanaitumia sana sababu serikali na pia wana biashara. Hizi makampuni wanaotaka tu hela na hawataki kusaidia wateja wao pia wako hapo. Sasa lazima ukitumia crypto unahepa hiyo shida yote.

Nafiikiri ikikuja kwa jamia yangu, mi ninapendanga watu kufanya vitu pamoja na vitu kama hizo zinaeza kuwa kuona runinga, inaeza kuwa kucheza mchezo ya video, inaeza kuwa kitu chochote hata kufanya zoezi pamoja ama hata kutembea pamoja. Bora tu tunafanya kitu chochote pamoja. Lakini si lazima ikuwe kitu moja wetu anapenda. Ama sisi sote tunapenda unajua nafanya tu kitu chochote tu ili tukuwe na hiyo muda ya kuongea. Na pia kukula pamoja inakuanga muhimu.

Tamasha za kitambo ndo nafikiri zilikuwa kali sababu wakati huo kulikuwa na bendi nzima, watu wanacheza zile vifaa zao za kimziki na kila mtu anaimba na anajua kulimba. Lakini siku hizi mtu anacheza rekodi hapo kwa kompyuta na mtu hata saa zingine amesahau zile maandishi ya muziki waki. Lakini halafu ana hata hajatayarisha kupafomu ama kujitokezea kwetu. Anakuja tu na anafanya tu vitu tu shaghalabaghala na anafikiri sasa ile hela tuko nayo tumpe. Sasa ndo mi shida yangu, hizi performance, hizi live performance za wasanii zinakuanga chini sana. Na si kama zile za kitambo. Kama for example, ukiniambia mtu kama Michael Jackson hivi na umlinganishe na hawa marappers wetu wa siku hizi naona kuna tofauti kubwa sana sababu hawa walikuwa wanafanya wanacheza, wanaimba, pia wanadance kidogo lakini hawa siku naona ni kama inawashinda kabisa sababu wanakujanga tu, wanasahau hata zile vitu wanafaa kusema. Na pia hawananga ile kucheza kwa muziki, wako tu hivo tu, wamekuja, wanawaambia tu muweke mkono juu halafu waishie zao. Na ndiyo nimewahi enda kwa tamasha ya, alikuwa anaitwa Colin Elmstafa, walikuwa wanaperform live na ilikuwa stage mzuri sana. Izo pia nimetembelea zingine, lakini si mingi vile. Ni hizo tu.

Mi ucheza na marafiki sana sana, wao wananitembelea na wakija, tunacheza pamoja. Lakini pia kuna marafiki wengine wa mtandao, tulikuwa tukicheza pamoja, lakini siku hizi najua pila, pia kila mtu anaenda kazi zake, kila mtu anaenda shuguli zake. Na maisha mnakuta mna, kila mtu wako kwa mambo yake, wako kwa idhaa yake. So sasa inabidii kila mtu ashugulike na maisha yake. Lakini sasa kuna marafiki hunitembelea na huwa tunacheza pamoja sana.

Huwa napenda kuwa mahali kuna kimya kidogo, ndo pia nifikirie, sababu mahali kuna kimya ndo huwa napendaga mawazo yangu ya nifikirie mawazo yangu vizuri na pia nikuwe na njia ya kubuni vitu ama kusuluhisha kama kuna shida ama kupata mwangaza kwa kitu, labda imekuwa ikinisumbua sana. Na sijui kwa nini sikuwagi na shida na kukaa pekeyangu napendaga ivo. Lakini pia nikiwa mahali kuna watu sinaga shida na juaga kukaa na watu, kukaa na binadamu mwezangu.

Naafikiri nyeupe ndo imekua kawaida na kuna hii krimu, hii inakuangaa krimu, pia si mbaya, lakini hizo rangi ndo huwa napenda, sababu sipendangi kitu kama samawati, hizi rangi zingine. Unajua, mie napenaga kitu hile itareflect iyo muangaza. Iyo muangaza ikingia kwa nyumba inaeza pata. Ikipata nyumba ikona iyo krimu ama iyo iyo rangi nyeupe. Itakikisha iyo muangaza, iyo natural waitanga natural lighting. Ya hapo inje inakaa vizuri. Sasa ata hapo kwa nyumba yako ukona muangaza vizuri. Ukai kwa giza na unajua ukieka rangi ingine, iyo mwangaza labda haita nawiri vile kama tuseme kama ungetumia nyeupe ama iyo rangi ya krimu.

Lewa sibui hata sikuwa nimelala ilinikuta kama niko macho wazi sababu sikuwa na usingizi na nilikuwa nafanya kazi zangu. Ni pia nikifanya kazi yenu kidogo. Kitu naeza sema tu leo kuna umekuwa na baridi. Na hiyo baridi ndio imekuja sababu ni kama imekuwa msimu wa mvua. Najua saa hizi tunakaribia januari najua jua iko karibu kiangazi kubwa inakuja kukaribia asubuhi nilikuwa na chai na maandazi mbili hivi nafikiri sijaandikwa mahali nafa niende sasa nafanyanga hizi kazi za remote hizi kazi za nyumbani hizi. So, unajua hiyo ukisha pata kandarasi, unafanya, ukikosa, unashukuru pia. Siku inaenda. Nimeisi mcheshi leo asubuhi, ni sababu nimepata hile, naona niko na hile motisha ya kumaliza shuguli zangu zingine hapa, zimekuwa zikikaa. Na leo ndo nataka niache hii tunaitanga kwa kingereza procrastination hile kila wakati aufanya hile kitu unafaa kufanya unafanya vitu zingine hazisaidii.

Siku ya kuzaliwa mi hupenda kutulia na kukula keki labda, kukuwa karibu na marafiki na familia wanao kujali. Na pia huwa napenda kushiriki na huwa napenda hata kama niko na pesa kidogo naeza toka. Naeza enda kuona filamu ama cinema kidogo, alafu nirudi ama niede nipate kitoweo mahali kwa hoteli ya kifahari. Na halafu ni rudi, hivo tu, haikuangi na mambo mingi sana. Si lazima sijui niite watu ishirini, ama watu kumi, ama watu hamsini huwa mambo yangu inakuangatu ile tu kidogo na wale watu najuana. Na tunavuka hiyo siku kwangi na mambo mingi.

Sababu huwa nafanya hizi kazi za remote, hizi kazi za nyumbani, inabidi tutumie Slack. Kama ni ma-developer wenzangu, lakini sasa hii ni inakuanga barua pepe. Na hii app inaitwaga Slack, hizo ndo wana tumiaga sana. Na pia WhatsApp, kwa kuna wengine tunazungumzaga WhatsApp. Lakini inatagemea ni wafanya kazi wa upande gani. Kuna jua kama ni wa uku unatumia whatsapp kwasababu huku Afrika tunapendaga kutumia whatsapp. Lakini najua si kila mahali wanapenda kutumia hiyo. Lakini na jua slack kwa madeveloper kama mimi. Pia natumiaga discord, discord kuongea na watu. Sasa saa zingine so huwa natumia vifaa zote za kuongea ile tutapata inatusaidia kwa kazi ni hivo. Lakini sana sana Slack ndio huwa ina tumika.

Mimi hupenda kusoma vitabu, na pia huwa napenda niende kwa hizi wavuti za kufunza. Kuna wavuti za kufunza kama Linked Learning, nafikiri kama sijakosea na kuna ziko kadhaa, na ziko kila kama Udemy, Skillshare, Izo zote zinakuanga mzuri pia kwa kufundisha vitu mpya na pia kuna course error. Na pia saa zingine ukiona mahali hujafika kiwango unarudi shuleni, unaenda college na unafundishwa vitu pia.

Mi sana sana huwa naenda kwa kuna supermarket inakuanga hapa karibu inaitwanga Naivas. Kuna supermarket mingi, lakini napenanga kuenda kwa supermarket sana sana ni chukuwe vitu zangu. Bidhaa zangu, vitu za nyumbani. Sasa hapo ndo huwa na nunua vitu kila wakati. Hata wakati mwingine naeza nunua electronics hapo So unajua hapo unaendanga na simbali na kwangu sasa. Si lazima niende online alafu ningojee sinjui masaa matatu man matano ndo vitu bidha zangu zifike. Asa uwa kwa hizi vitu ndogo ndogo hizi za nyumba na kama electronics ndogo. Kama tuseme extension ya stima ama power guard ya stima. Izo vitu unachukua na bei nafuu tu kutoka hapo supermarket. Lakini ikifika sasa naitaji vitu kubwa kidogo. Saa zingine inabidingi naenda sasa town Town niangalie kwa maduka. Ama kama nataka na niko na hela vizuri najipanga. Naangalia vile naeza nunua kutoka izi wavuti za ngambo za kama Amazon ama jumia alafu ndo sasa ndo naleta nazisafilisha mpaka njumbani.

Mi huwa nakuanga shabiki wa soda, nafikiri Coca-Cola ndo huwa inanipeleka vizuri. Vile tulisema kitambo kidogo inakuanga na gesi mingi na iyo gesi huwa inaifraisha sababu inaipatianga latha ingine tafauti na hizi soda zingine unakunywanga. Na pia napendanga juisi ya maembe. Kuna hii juisi ya maembe inaitwanga pikana. Na ikiwa fresh kwanza hizi fruit juice. Hizi juice za matunda hizi zinakuanga tamu sana. Kuna ile cocktail nilikunywa siku ingine. Inipeleka vizuri sana. Na ilingia. Ilingia kote. Sasa hiyo ndio huwa napendanga. Hiyo ama hii juice ya maembe inakuanga tamu sana. Na ikue ile maembe fresh unakuta inakua na ile maembe imeiva, unajua kuna ile maembe mbichi inakuwanga kali. Sasa unahitaji ile maembe imeiva, ndoo upate ile utamu.

Ndio napenda mziki wajadi na napenda, hata ukitaka, tunayazaanza na kuna Beethoven, Mozart, hizo wanazitaanga classics kwa Kiingereza, hizo wanazisikizanga zote na tunawezaanza kuenda sasa kwa hizi The Blues, alafu tunawezaenda Motown, tunawezaenda some rock and roll, alafu tuende, yaani mimi husikiza mziki zote, mimi husikiza zote, zote, zote. Sinanga ile muziki naweza sema hii nduo inanipendeza zaidi kuliko hizi zingine. Sasa mimi nikisikiza bora tu mtu akuwe na nia yake, na mawao yake na ipange vizuri nitamsikiza sababu nafikiri kila mwanamuziki anakuanga anakuanga na hadithi anataka kukuelezea wanaosikizam. Na mimi hupenda kusikiza hadithi kutoka kwa kila pande ya dunia. Sitaki kusikiza hadithi tu kutoka kwa pande moja ya dunia sababu hiyo pia inafunga kimawazo na huwezi fikiria zaidi ya yale unayaskia.

Video huwa natazama kutoka YouTube, lakini pia naonanga siku izi naonanga hizi za TikTok. Kuna wakati nilikuwa naona hizi za Instagram, lakini Instagram ilikuja ikaa. Ni kama siku izi watu hawakuangi huko sana Instagram, unajua Instagram inakuanga ya mapicha sana sana, lakini sasa ukiingia TikTok na YouTube. Na fikiri una maisha inakuwa mazuri, lakini sasa unajua TikTok ni zile video fupi na YouTube ni zile video ndefu. Sasa ukiangalia pande zote za hiyo dunia unakuwa uko sawa. Sasa mi huangalia lakini natakanga ni kiangalia TikTok sana sababu TikTok inakuanga na uwa inanata mtu na unaeza poteza muda sana hapo.

Mchezo nayo penda kucheza nilisema ni ya za video kama si za video. Ile kama tunasema tu mchezo ile ya ile ile ya ile tunachaza kwa dunia. Tu wachane na video. Iyo tunasema labda ni mpira wa vikapu sababu mpira wa vikapu na wapenda kucheza na iyo. Na iyo mpira kuchapa madoido huku na kidogo. Huku ukipe leka mtu upande wa kushoto. Na unaenda kulia huwa napenda hiyo sana. Na pia kuingiza hizo kuingiza hizo wavu kucheka na wavu kila wakati huwa inanipendeza. Na pia najua nimelelewa. Tukicheza nayo kutoka utotoni tumekuwa tuki cheza hiyo mchezo.

Nakumbuka mama yangu akinunulia kompyuta na hiyo kompyuta ilikuwa nafikiri ilikuwa Pentium tatu ama ilikuwa Pentium nne. Ilikuwa mzuri sana na nakumbuka nikicheza Pro Evolution Soccer hapo na mchezo zingine za video hapo. Na sasa hiyo ndo nafikiri ni zawadi kubwa nilio wahi kupokea nikiwa kijana ilikuwa nafikiri ni bado nikuwa high school na hapo So nilikuwa nimeipenda sana. Na pia nilikuwa naeza kufanya maprojecti zangu hapa na kazi zangu zingine hapo. Ata nafikiri hiyo ndio ilikuwa zawadi kubwa.

Kawaida mimi huwa na toa baada ya tuseme wiki, iyo ndio inakuwanga mapenzi yangu sa zingine naweza kosa. Lkini sana sana kwa ni kwa huwa na hakikisha baada ya wiki nimetimiza hayo majukumu kwa sababu ikikosa zaidi ya wiki, saa zingine inakaa ni kama umetoka kwa kichaka. Sasa inabidi ushughulikie najua hiyo ni lazima ujitekelewe. Lazima ujituunze.

Nafukiri kila mtu anapendanga nyama ya mbuzi, mi naeza sema napenda nyama ya kuku, na nyama ya kuku kwangu ndo huwa inanifraisha sana. Lakini kwa naeza sema kwa upande wa pili na wa tatu, naeza sema nyama ya mbuzi, nyama ya samaki pia, huwa zinanifraisha. Lakini sana sana nyama ya kuku na kwanze itayarishwe vizuri, ichomwe. Hiyo tayari niko tayari hapo sasa inakuwa Mimi hupenda kuku.

Kawaida mi ufanya mazoezi jioni, uwa nafanya hivo sababu natakanga mchana ama asubui na mchana nikueko nime nafanya kazi na sitakangi nianze kusikia kulala sababu ni kifanyanga zoezi zangu nasikianga usingizi ndo iyo imeniandama kabisa. Hasa napenaga nifanye iyo shughuli jioni. Ndio sasa saa zile nimeshamaliza shughuli zangu. Na akili sasa inaeza tulia. Na pia natakanga baada ya siku mzima kupata ile ukali wa kazi ile stress unapata mingi. Sasa unaezatulia afadhali sasa uondoe hiyo stress na hiyo mazoezi. Ndo usikunje sura.

Naweza sema ule mkurugenzi wa shirika letu anakuanga mvumilivu na wapia anakuanga na ile subira. Sasa watu peleki ya raka na kwa na hile roya utu. Sasa naweza sema yule mkurugenzi wetu anafanya anarahisisha kazi yetu zaido na tunajutahidi ili kuhakikisha.

Napenda zile vipindi vya kitambo kidogo kama ishirini na nne, lost, izo izo zilizo pitwa na wakati na mda kidogo lakini zilikuwa zinanifurahisha kaa prison break. Hizi vipindi za siku hizi si mbaya kama Stranger Things inajaribu lakini naona ukilinganisha na zile za kitambo zile za kitambo zilikuwa na hadithi kubwa zaidi kuliko za siku hizi. Za siku hizi zimepoteza mienendo nafikiri shida ni wale wanaandika wanaona ondo wa maana zaidi badala kuona ili hadithi ndo kitu ya maana zaidi si zile hisia wakonazo ndo muhimu kwetu sisi tunaona kipindi tuone ili hadithi si kuona hisia za watu na saa zingine mtu akieka hisia zake kwa kipindi sasa ina kuwa ngumu tena kwako kwewe kwa na hiyo kipindi sababu hakuna binadamu huku duniani anaskizana anasikizana kabisa kwa hisia lazima mkuwe na hisia tofauti na hata hata kwa wale mnasikizana nazo lazima pia mko na hisia tofauti hamuwezi sikizana kwa kila kitu. Sasa ndo mimi uwasipendangi hizo vipindi za siku hizi na zionanga zimepoteza mielekeo sababu hadithi hatuna siku hizi na pia shida ingine nafikiri hizi vipindi za siku hizi ni vipindi za viktambo wamezifunua wamezileta upya lakini hawa hawataki kutengeneza vitu upya bado wanataka kutumia zile vitu za kitambo zile zile watengezea pesa sasa imekuwa sasa kila mwaka wanatuleta kipindi hiyo kipindi hiyo kipindi hiyo kipindi. Sasa ndo sipendi vipindi za siku hizi.